Mimi napenda kucheza michezo mingi, sana sana napenda kucheza mpira, mchezo ya football l, naeza penda pia kukimbia, napenda kucheza netball, napenda kucheza basketball, mimi napenda kucheza vitu mingi, sasa sina kitu naeza kuambia napenda kucheza, mimi napenda tu kucheza michezo mingi.